Ningepata nafasi ya kumpa mtu mwingine ushauri wa kweli kutoka moyoni ningependa kuanza kwa kumwambia hivi maisha hayaji na muongozo ulio kamilika Hakuna kitabu kinacho tuambia kila hatua tutakayo pitia Hakuna ramani inayoonyesha kila kikwazo na hakuna mtu anayejua kila kitu Kwa hiyo, usijilaumu sana unapokosea. Kwa sababu kukosea ni sehemu ya kujifunza. Kilicho muhimu zaidi si kukosa lenyewe. Bali ni somo unalo lipata kutokana na kosa hilo. Ningependa kumshauri mtu ajifunze kujitambua mapema. Jua wewe ni nani, unapenda nini, unauwezo gani, na udhaifu wako uko wapi. Usijilinganisha sana na wengine. Kwa sababu, kila mtu anasafari yake. Wengine wanaanza mapema, wengine wanachelewa, lakini hilo halimaanishi umechelewa katika maisha. Maisha sii mashindano ya nani anafika kwanza, bali ni safari ya kuelewa na kutimiza kusudi lako. Ushauri wengine muhimu ningependa kumpa mtu ni linda muda wako. Kwa maana, muda ni kitu ambacho ukipoteza hakirudi. Wakati wengine hupoteza muda wao, wewe jaribu sana usipoteze muda wako. Wengine wanapoteza muda wao wakijaribu kuwafurahisha wengine, wakiashiri ndoto zao, au wakifanya vitu ambavyo hawavipendi kwa sababu ya shinikizo la jamii ni sawa kusikiliza ushauri wa watu, lakini usiishi maisha kwa ajili ya kuwadhibitisha wengine kuwa wewe ni bora. Ishi maisha kwa ajili ya amani ya moyo wako na maendeleo yako. Pia ninge mwambia mtu asiogope kushindwa, hofu ya kushindwa imezuia watu wengi wenye vipaji kufika mbali. Ukweli ni kwamba, hakuna mafanikio bila majaribio, na hakuna majaribio bila kushindwa. Kushindwa hakufanyi uwe dhaifu. Kuna kufanya uwe na uzoefu. Kila kushindwa kuna kuletea hekima mpya. Kama mtu utaamua kujifunza badala ya kukata tama. Ningependa pia kumshauri mtu ajifunze kuwa na nidhamu. Kipaji bila nidhamu hakitoshi. Ndoto bila juhudi hubaki kuwa ndoto. Kuna siku hutakuwa na hamasa. Huta kuwa na nguvu. Hutahisi kufanya chochote, lakini nidhamu ndiyo itakayo kusukuma uendele. Fanya kile kinacho takiwa kufanya hata kama haujisiki kufanya hivyo. Mwisho wa siku, matokeo ndiyo yana yana yata jionyesha na yatakayo kushukuru Pia ningependa sana kumshauri mtu kuwa ni umuhimu kuchagua marafiki kwa busara. Mazingira unayoishi na watu unaowazunguka vina mchango mkubwa sana katika maisha yako. Marafiki wanaweza kukuinua au kukushusha. Tafuta watu wanao kutia moyo kwa ubora. Wanao kuambia ukweli hata unapo umia. Na wanao kuunga mkono unapo jaribu kubadilika. Sio kila anayechu kucheka na wewe anakutakia mema. Ningependa pia kumwambia mtu ajifunze kujithamini. Usiruhusu mtu yeyote akufanye ujione hufai au hunathamani. Thamani yako haitokani na maoni ya watu. Mali ulionayo au hathi. Thamani yako ipo ndani yako. Jifunze kusema hapana. Pale unapo hitajika, jifunze kuweka mipaka na jifunze kujilinda kihisia.

Kwanza kabisa Ninasaidia jamii yangu kwa kuheshimu wengine na kuishi kwa amani Naamini kuwa jamii yenye amani hujengwa na watu wanaojua kusikiliza, kuvumiliana na kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo Ninapojitahidi kuepuka ugomvi, lugha, chafu, chuki nachangia kujenga mazingira mazuri kwa kila mtu Hata jambo rahisi kama kusalimiana na watu, kusaidia jirani au kusikiliza mtu mwenye shida, linaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Pia ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za maendeleo. Pale panapohitajika nguvu ya pamoja, kama kusafisha mazingira, kupanda miti au kushiriki katika mikutano ya kijamii, hujitahidi kushiriki kadri ninavyoweza. Ninaamini kuwa maendeleo ya jamii hayawezi kupatikana bila ushirikiano. Kila mtu ana nafasi ya kuchagua, pale anapochangia, hata kama ni kwa muda wake, mawazo yake, au nguvu zake. Vile vile, ninasaidia jamii yangu kwa kuhamisha, kuhamasisha wengine. Hasa vijana, kuwa na mwelekezo mzuri katika maisha. Mara nyingi hujaribu kuzungumza na vijana wenzangu kuhusu umuhimu wa elimu, nidhamu na kufanya maamuzi sahihi. Naamini kuwa jamii bora ya kesho hujengwa na vijana wa leo. Kwa kuwashauri, kuwatia moyo na kuwapa mafunzo mazuri, nachangia pakubwa vitendo vinavyoweza kuharibu mustakabali wao na wa jamii kwa ujumla. Pia ninasaidia jamii yangu kwa kuzingatia sheria na maadili. Napofuata sheria kama vile kuheshimu mali ya umma, kutunza usafi na kuishi kwa uadilifu nachangia kujenga jamii yangu yenye uwajibikaji. Jamii yenye watu wanaojali haki na wajibu wao huwa imara na yenye maendeleo. Hata kama hakuna mtu anayeniona, huhitaji kufanya lililo sahihi kwa sababu ninaelewa kuwa tabia yangu ina athari kwa wengine. Aidha, ninasaidia jamii yangu kwa kusaidia watu wanaohitaji msaada pale inapowezekana. Hii inaweza kuwa ni kumsaidia mtu mzee kuvuka barabara, kumtembelea mgonjwa au kutoa ushauri kwa mtu anayepitia changamoto. Sio lazima msaada uwe mkubwa, hata neno la faraja linaweza kumsaidia mtu kumbadilisha mtazamo wake na kupata nguvu ya kuendelea. Pia ninasaidia jamii yangu kwa kutumia vipaji na maarifa niliyonayo. Kila mtu ana kitu cha kipekee, anachoweza kuchangia. Mimi hujitahidi kutumia ujuzi wangu kuwasaidia wengine. Iwe ni kwa kuwafundisha, kuwaelekeza, au kuwapa taarifa sahihi. Ninaamini kuwa maarifa ya kishirikisho huongeza nguvu ya jamii nzima.